Mimi hupenda kunywa kahawa wakati wa asubuhi, mchana na pia kabla nilale na mi hupenda kunywa kahawa kwa sababu ni tamu na pia inaweza kuchangamsha akili.

Naamu, napenda kuoge lakini ila si kwa maji moto, napenda kuoga kwa maji baridi. Ili kutoa mawazo, kupunguza joto mwilini na kutoa uchovu. Na hii husaidia kuboresha viungo vyangu vya mwili.

Napenda kula ugali lakini wakati mwingine pia wali lakini ugali unalika zaidi kwa maana unamadini yanayo ongeza nguvu mwilini na yanayoleta.